La hasha. Sizipendi hadithi za ajabu. Sizipendi hadithi za ajabu maana zinanishtua sana ninapo zisoma na kunifanyia usiku kuwa mrefu kwa kuota ndoto za kiajabu ajabu tu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana au kupitia mawasiliano ya simu kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu wazi na kuelewa kwa haraka pia napenda kutumia ujumbe mfupi pale inapo hitajika hasa kwa mawasiliano ya haraka asante.

Kuweka afya nzuri, ninaitaji kula chakula bora, kufanya mazoezi mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha hujali usafi wa mwili na mazingira na kwenda hospitali kwa uchunguzi wa afya inapo hitajika. Na pia hupunguza msongo wa mawazo kwa kupumzika na kufanya mambo ninayo yapenda. Na pia huwa nanywa maji ya kutosha na kuepuka matumizi ya vitu vinavyo dhuru afya kama vile mihadarati.

Malengo yangu ni kufanya kazi kwa bidii, kuboresha ujuzi wangu na kuchangia mafanikio ya taasisi ninayofanyia kazi. Ninalenga kukuza taaluma yangu, kupata uzoefu zaidi na kufikia nafasi ya juu ya zaidi kazini. Nataka kutoa huduma bora, kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu na kufikia malengo ya pamoja. Shukrani.

Naenda maktabani mara mbili kwa wiki ama wakati mwingine mara tatu kwa ajili ya kusoma na kufanya utafiti. Ninapoenda maktabani kila siku wakati wa mtihani kwa ajili ya masomo yangu ninayoongeza. Wakati nimetoka kazini pia naenda maktabani mara chache hasa ninapohitaji vitabu au taarifa fulani.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, kwani hufanya nijue mazingira na kufurahia hewa safi, na pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufanya mazoezi, ninapo tembea kutoka wakati moja, kutoka sehemu moja adi nyingine. Napenda kuona wanyama na mimea ya asili pia.

Ningependa sana kutembelea Japan kwa sababu ninafurahia utamaduni wao, teknolojia na mandhari ya asili. Napenda kuenda Italia pia kwani ina historia tajiri, vyakula vya kipekee, na miji yenye kuvutia. Ya mwisho, ningependa kuitembelea nchi hii yetu ya Kenya ili kuona wanyama pori, mandhari ya savana.